Nini kinachonifanya nicheke? Kitu kinachonifanya nicheke. Ni kitu chochote ambacho kina uburudani ama kitu kinachoniburudisha. Hili ni jambo ambalo iitafanya nicheke. Kitu kinachofanya niwe na furaha. Ni kitu chochote ambacho ninakioana kuwa na uburudani.

Naam, ninapenda kutembea msituni. Na hii ni kwa sababu ninaipenda mazingira ya msitu. Na pia, kuna utulivu kwenye msitu. Napenda pia, upigaji picha. Na hili ni jambo ambalo linanifanya nipende kutembea msituni iyo basi ninapenda kutembea msituni.

Naamu. Ninapenda kuchora au pia kupakarangi. Kwa sababu hizi zote ni vitu ambavyo vinavutia. Wakati wowote ambao sina jambo la kufanya. Mimi upenda kuchora Kupakarangi. Kuchora ni moja wapo ya vitu ambavyo mimi hufanya. Wakati sina jambo lolote la kufanya.

Mara nyingi wikendi, mimi hupenda sana kuicheza kandanda. Pia, mimi huenda kufanya vitu vingine kama vile kuogelea. Kutembea na marafiki. Kwa sababu wikendi huwa ni siku ya kujivinjari na kupumzika il ikuianza wiki nyingine.

Asubuhi hii niliamka mida ya saa kumi na mbili asubuhi. Nilipoamka nilipiga dua kumshukuru maulana kwa siku nyingine. Kisha nikaelekea bafuni nikaoga after nilipo rudi. Baada ya kurudi nimeweza kuitengeneza stafthai yangu kisha nikaelekea kazini.

Jinzi ninavyo jilinda kutokana na vitisho ya mtandao. Kuhakikisha kwamba ninafanya lile jambo ambalo lina umuhimu katika maisha yangu ama katika ninachofanya. Inamanisha aje? Kuwa ninapoutumia mtandao Ninaoutumia Jinsi ifaavyo na kuifanya jambo lile ambalo litanisaidia.

Naam ninapenda kuoga kwa maji ya moto na hii ni kwa sababu nina ugonjwa wa kifua kikuu. Unaotokana na baridi hivyo basi ninapooga na maji baridi huenda chanzo cha ugonjwa huu kikawa ni hivyo basi ninapenda kuoga kwa maji ya moto.

Naam ninapenda kujifunza historia. Na hii kwa sababu historia hunipa uzoefu ama hunipa kuweza kujua mambo yaliyo tendeka kitambo. Na kwanini yaliweza kutendeka hivyo basi. Historia hunipa masomo ya vile vitu vilivyo fanyika kitambo na jinsi zilivyo fanyika.

Kinywaji ambacho ninapenda kukunywa asubuhi ni chai ya maziwa. Na hii ni kwa sababu chai ya maziwa hunipa uchangamfu. Na huniwezesha kuanza siku yangu vizuri. Bila tatizo lolote. Chai ya maziwa ina umuhimu pia katika uboreshaji ama katika ukuwaji wa mwili. Hivyo basi kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa.

Naam, ninapenda maua hasa yale maua ambayo yanayonukia na hili ni kwa sababu maua yanayonukia huenda yakakuza mazingira kwa njia tofauti, maana yanaweza kuvutia wanyama. Binadamu na vitu tofauti hivyo basi ninapenda maua hasa yale yanayonukia.

Jambo ambalo ninalifanya wakati ninauitaji msaada kazini kwanza ni kumjulisha mkubwa wangu kulingana na tatizo ambalo ninalo. Huenda akanipa msaada ama akaweza kunituma kwa mtu mwingine ambaye ataweza kunipa msaada ninaoitaji. Hivyo basi kwanza ninamwambia mkubwa wangu kazini, kisha ananisaidia.

Ninapendelea mahali pa kimya, kulingana na kazi ninayoifanya, kwa sababu mahali pa kimya kuna uwezekano wa kufanya vitu vingi, kama vile kufanya kazi ambayo haitaji kelele. Pia unaweza kuitazama runinga yako kwa kimya. Hivyo basi ninapendelea mahali pa kimya.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Na hili ni kwa sababu wazee hawa hunishauri vilivyo kulingana na maisha ya kisasa. Wazee hawa hunipa hadithi ambazo ni za kitambo. Hivyo basi nina mahusiano mazuri na wazee hawa wangu.

Jambo ambalo ninafanya kulinda mazingira ni kupanda miti mingi. Maana miti ni njia mojawapo ya kulinda na kukuza mazingira. Jambo lingine ni kunyunyuzia miti. Mahali ambapo ninaona kuwa kuna ukame ama ukosefu wa maji hili ni jambo ambalo ulifanya mazingira yalindwe.

Nashughulikia kazi za dharura na kwanza kupiga simu ili kupata msaada. Ninapoweza kupiga simu, nitaweza kueleza ni kazi ipi ya dharura iliyotokea. Kisha nitaweza kuomba msaada. Jambo lingine ni kufanya huduma ya kwanza ya msingi. Kufanya huduma ya kwanza ya msingi ni jinsi ya kushugulikia kazi za dharura.

Kinywaji cha baridi ninachopenda ni soda, iliyo tengenezwa kutumia tunda la maembe. Hiki ndicho kinywaji cha baridi ninachopenda. Soda iliyotengenezwa kwa tunda, la maembe. Na iwe tu ni maembe, isiwe ikawa na tunda lingine pale. Hivyo basi kinywaji ninachopenda chabaridi ni soda iliyotengenezwa na tunda la maembe.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye namjuwa ni mchezaji ambaye anaitwa Lebron James. Huyu ni mchezaji ambaye ana uzoefu wa kuucheza mpira wa kikapu. Anajulikana kwa umarufu wake. Na uzoefu wake katika mpira wa kikapu ivo basi Lebron James ni mchezaaji bora.

Mwandishi wa vitabu ninaye mpenda ni Walah Bin Walah. Aliweza kukiandika kiswahili kiswahili mufti. Hivyo basi huyu ni mwandishi ambaye nina mpenda kwa umaarufu wake pale katika uandishi wa vitabu. Yeye anajulikana kwa umarufu wake, hivyo basi ninampenda Walah Bin Walah.